Sina mnyama wa kufuga kwa sasa, lakini ningependa kufuga mbwa. Mbwa ni wanyama waaminifu sana. Wanalinda na pia ni marafiki wazuri. Ningependa mbwa kwa sababu hupenda kucheza. Pia husaidia kupunguza upweke. Kufuga mbwa kungekua njia nzuri ya kuwa na rafiki wa karibu nyumbani.

Zawadi nzuri zaidi ni liyo wahikupokea ni saa ya mkononi. Nilipewa na mtu wakaribu sana. Zawadi hiyo ilinifurahisha sana. Haikuwa ya gharama kubwa lakini ilikuwa ya maana. Kila ni napo itazama unikumbusha mtu alienipa. Pia hunikumbusha kuthamini muda.

Kila siku natumia usafiri wa umma. Mara nyingi napanda basi au matatu. Njia hii inanisaidia kufika kazini kwa urahisi. Pia ninafuu ukilinganisha na usafiri binafsi. Wakati wa safari napata muda wa kusikiliza mziki au kufikiria. Ingawa wakati mwingine kuna msongamano nimezoea na huendelea kupanga muda wangu vizuri Muzika.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Kwa sababu ninaitumia kila siku. Hunisaidia kuwasiliana na watu wangu na pia huitumia kupata taarifa na habari. Simu hunisaidia kupanga kazi na muda wangu. Wakati mwingine naitumia kwa burudani. Simu nisehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Ilikuwa uzoefu mzuri sana. Nilisaidia pale nilipoweza na nilijifunza umuhimu wa kushirikiana na wengine. Kazi hiyo ilinifundisha huruma na uvumilivu. Pia ilinifanya nijizikie kurithika moyoni. Kazi ya kujitolea ilinipa uzoefu wa maana na somo muhimu maishani.

Ninapo kutana na makosa kazini, napenda kuyashughulikia kwa utulivu na haraka. Kwanza ninachambua kilichotokea. Kisha nazungumza na wenzangu ikiwa ni lazima. Napenda kutoa suluhisho badala ya kulalamika. Pia najifunza kutoka kwa makosa hayo ili yasirudiwe. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuboresha kazi na kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri kazini.

Napenda chakula cha haraka mara chache. Napenda kwa sababu ni rahisi na kinapewa haraka. Wakati mwingine hunisaidia pale ninapokuwa na njaa sana. Hata hivyo, spendi kula mara kwa mara kwa sababu si chakula cha afya kila wakati. Napendelea kula chakula cha haraka pale ninapohitaji tu. Pia napendelea kuhakikisha napata milo yenye lishe mwilini.

Napenda kuangalia nyota hasa wakati wa usiku wa kimya. Kuangalia nyota hunifanya nitulie. Hunifanya nifikirie kuhusu maisha. Pia hunifanya nihisi ukubwa wa dunia. Wakati mwingine ninaangalia nyota nikiwa peke yangu na wakati mwingine nikiwa na mtu. Kuangalia nyota hunipa amani ya akili na furaha ndogo.

Moja ya maeneo nilio penda ni Mombasa. Hali ya hewa ilikuwa nzuri na pwani nzuri sana. Nilifurahia mchanga mweupe na maji safi ya bahari. Pia nilijifunza kuhusu utamaduni na chakula cha eneo hilo. Kusafiri huko kulinifanya nijisikie furaha na kupumzika. Nilipata nafasi ya kupiga picha na kuunda kumbukumbu nzuri.

Hali ya hewa ni nayo ipenda nibaridi kidogo na jua laini. Napenda kwa sababu hunifanya nijisikie freshi na tayari kwa shughuli pia ni rahisi kuwa nje na kufanya mazoezi au matembezi hali ya hewa hii pia hunifanya nijiskie furaha na amani ya akili wakati mwingine na penda mvua kidogo kwani hunifanya ni pumzike hali hii ya hewa hunifanya nijisikie vizuri na mtulivu.

Ndiyo napenda kusikiliza radio. Hasa asubuhi au nikiwa safarini. Radio hunipa habari za sasa. Pia hunipa burudani na muziki mzuri. Napenda kusikiliza vipindi vya mazungumzo. Vipindi hivyo hunifanya nijisikie nimeunganishwa na watu wengine. Wakati mwingine radio hunisaidia kupunguza msongo wa wa mawazo. Kwa ujumla radio ni sehemu ya ratiba yangu ya kila siku.

Napenda kuvaa suruali. Suruali hunifanya nijisikie huru na nikiwa tayari kufanya kazi au kutembea. Ni rahisi kuvaa katika hali nyingi na pia ni nzuri kwa kazi na shughuli za kila siku. Siketi pia ni nzuri hasaa kwa hafla maalumu. Lakini kwa matumizi ya kawaida, suruali hunipa faraja zaidi. Napendelea suruali kwa sababu ya urahisi na uhuru wake.

Nachaji kifaa changu angalau mara moja kwa siku. Mara nyingi nachaji asubuhi kabla ya kwanza shughuli zangu. Wakati mwingine nachaji tena jioni ikiwa nimetumia kifaa kwa muda mrefu. Ninajaribu kuhakikisha betri haishuki sana. Na hii hunisaidia kuendelea kuwasiliana na kufanya kazi bila kukatizwa.

Rangi ni nayo ipenda zaidi ni blue. Napenda kuona blue katika anga na bahari. Pia hunisaidia kuvua mavazi yenye rangi hii mara komara. Wakati mwingine napenda kuona blue katika nyumba au mapambo. Rangi hii hunipa hisia ya utulivu na furaha. Kuona blue kuna nifanya nijisikie fresh na mtulivu kila siku.

Nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa ninazo shiriki. Situmii neno siri moja kwenye akaunti zote. Ninabadilisha nyuila mara kwa mara. Pia ninatumia mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijami huwa naepuka kubofya viungo visivyojulikana. Wakati mwingine natumia udhibitishaji wa hatua mbili. Kwa kufanya hivyo najisikia salama zaidi ninapo tumia mtandao.

Ndiyo, napenda kuendesha beiskeli. Huwa inanipa nafasi ya kufanya mazoezi na kufurahia mazingira. Napenda kuendesha baiskeli asubuhi au jioni. Huwa inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuwa na afia nzuri. Wakati mwingine naendesha baiskeli peke yangu. Wakati mwingine naendesha na marafiki. Kuendesha baiskeli hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha.

Ningependa kutembelea Paris ufaransa naipenda kwa sababu ni mji wenye historia tajiri na mitindo ya kipekee. Pia kuna mahali pazuri pakuona kama vile mnara wa Eiffel na makumbusho. Ningependa pia kuonja chakula cha kienyeji na kujifunza tamaduni mpya. Kutembea pari kuna nisaidia kufurahia burudani na kuunda kumbukumbu nzuri. Ni mji ninayopenda sana kutembelea.

Mimi hufanyia nywele zangu uleaji mara kadhaa kwa wiki. Napenda kuhakikisha nywele zangu zinabaki safi na zenye mtindo mzuri. Wakati mwingine hufanya uleaji wa haraka kila asubuhi. Pia napenda kutumia mafuta au krimu ili kuzilinda na kuimarisha afya ya nywele. Kwa kufanya hivi nywele zangu zinabaki zenye nguvu na nzuri. Uleaji wa nywele ni sehemu muhimu na ya utunzaji wangu wa kila siku.

Siku za mvua napenda kufanya shughuli za ndani, mara nyingi napenda kusoma kitabu au kutazama filamu. Pia napenda kusikiliza mziki kwa utulivu. Wakati mwingine napika chakula cha moto au kunywa chai. Hali ya mvua hunifanya nipumzike na kufikiria. Pia hutumia muda kupanga mambo yangu. Siku za mvua hunipa nafasi ya kupumzika na kujitunza.

Mandhari nzuri niliowahi kuona ni machweo ya jua kando ya bahari. Anga hubadilika rangi na kuwa ya kupendeza zaidi. Mawimbi ya bahari huleta utulivu mkubwa. Najisikia amani na furaha wakati huo. Pia napiga picha za kumbu kumbu. Mandhari hiyo hunikumbusha uzuri wa asili.

Ndiyo ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Natumia kusikiliza mziki, podcast na habari. Pia hutumia sauti kufanya simu au mikutano ya mitandaoni. Wakati mwingine hutumia amri za sauti kwenye simu au kifaa kingine. Teknolojia ya sauti hunirahisishia kufanya kazi bila kutumia mkono. Kwa ujumla matumizi ya sauti hunifanya nifanya mambo kwa urahisi na kwa haraka.

Napenda kununua vitu kwenye maduka makubwa na masoko ya karibu. Maduka makubwa hunipa urahisi na bidhaa nyingi kwa sehemu moja. Masoko ya karibu unipa bei nzuri na bidhaa freshi. Wakati mwingine napenda kununua mtandaoni kwa vitu maalumu. Unisaidia kuokoa muda na kuchagua kwa utulivu. Napenda mahali palipo rahisi na salama kununua vitu vyangu.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli mara kwa mara. Vipuli hunipa faraja na hunifanya nijisikie huru. Ni rahisi kuchanganya na mavazi mengine ya kila siku. Pia hufanya kazi vizuri kwa burudani au matembezi. Wakati mwingine napenda kuvaa vipuli vya rangi tofauti kulingana na mtindo. Kuvaa vipuli kunanipa uhuru na faraja katika maisha ya kila siku.

Mimi hufuata CNN mara kwa mara. Napenda kwa sababu hutoa habari za dunia kwa haraka na kwa uwazi. Pia hupitia mada mbalimbali kama siasa, uchumi na burudani. Wakati mwingine hufuatilia vipindi vya uchambuzi ili kuelewa vyema matukio. Hii hunisaidia kuwa na taarifa sahihi na za haraka. Mferiji huu wa TV unanisaidia kufahamu ninayo jiri duniani. Muzika.

Ninajihisi kwa furaha na shauku kuhusu wasilisho. Napenda kuwasilisha mawazo yangu kwa uwazi na kwa heshima. Pia hunisaidia kuonyesha ujuzi wangu na kushirikiana na wenzangu. Wakati mwingine napenda kutumia picha au vifaa kusaidia kueleza vizuri. Kufanya wasilisho kunanisaidia kujenga ujasiri na kuwasiliana kwa ufanisi.

Kwa kawaida, ninakunywa glasi sita hadi nane za maji kila siku. Napenda kunywa maji mara kwa mara ili kueka mwili wangu ukiwa na afya nzuri. Hii husaidia ngozi yangu, mmengenyo, wa chakula na kudumisha nguvu. Wakati mwingine, napongeza kiasi cha maji, ninacho kunywa ikiwa ninafanya mazoezi. Kunywa maji hunisaidia kuwa na afya njema na kuwa na mwili wenye nguvu.

Kinacho nifanya nifurahi sana ni kuwa na wakati mzuri na familia na marafiki. Napenda kucheka na kushirikiana nao. Pia kuna nifurahisha kufanikisha malengo yangu kazini au kushinda changamoto. Muziki, mazoezi na mandhari nzuri pia hunifanya nijisikie furaha. Wakati mwingine kufanikisha kitu kipya, kuna nipa furaha kubwa. Furaha yangu inatokana na kushirikiana, kufanikisha na kufurahia maisha.

Nimewai kujaribu sushi ya kijapani. Nilivutiwa na jinsi ilivyopangwa vizuri na ladha zake tofauti. Pia ilikuwa ni tofauti na chakula nilichokizoea nyumbani. Nilifurahi jinsi viungo bilivyoshirikiana na kuwa na ladha nzuri. Wakati mwingine nilijaribu pia vyakula vingine vya kigeni kama pasta au tacos. Kujaribu chakula cha kigeni kunanifundisha ladha mpya na burudani.

Napenda kusherehekea mwaka mpya, kwa kuwa na familia na marafiki. Tunakula chakula kizuri, kucheka na kushirikiana kumbukumbu za mwaka uliopita. Pia mara nyingine tunasherehekea kwa muziki na michezo midogo. Wakati mwingine napanga malengo mapya, mwaka ujao. Sherehe ya mwaka mpya hunipa furaha na matumaini mapya.

Kwa kawaida, ninaoga mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Kuoga asubuhi hunisaidia kuamka na kuanza siku nikiwa safi. Kuoga jioni, kunanisaidia kupumzika na kuondoa uchovu wa siku. Pia hunisaidia kuwa na ngozi safi na hisia nzuri. Wakati mwingine, hujumuisha mafuta au sabuni maalumu kulinda ngozi. Kuoga mara mbili kunanisaidia kuwa mtulivu na mwenye furaha kila siku.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa kusikiliza kwa makini kwanza. Napenda kuelewa kilichoambiwa kabla ya kutoa majibu yangu. Wakati mwingine, huchukua maoni hayo ili kuboresha kazi au tabia yangu. Pia napenda kushirikiana na kuuliza maswali ikiwa kuna mambo nisiyoelewa. Kupokea maoni, kuna nisaidia kujifunza na kuboresha maisha yangu na kazi yangu.

Napenda zaidi hali ya hewa ya wastani. Sipendi joto kali sana wala baridi kali. Hewa ya wastani unifanya nijisikie huru kufanya shugli za nje. Pia unisaidia kufanya kazi bila kuchoka haraka. Wakati mwingine napendo upepo, mwanana na jua lisilo kali. Hali ya hewa ya wastani unipa faraja na furaha katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto sana. Huwa ni wakati wafuraha kwangu. Nimekuwa nikifurahia kucheza nao kwa sababu hunifanya nicheke. Huwa wananipa nguvu chanya. Nimekuwa nikijisikia huru ni napocheza nao. Hata mawazo, mazito hupungua. Nimekuwa nikipenda michezo yao rahisi kama kukimbizana au kucheza mpira.

Napenda kula nje mahali penye mazingira masafi na tulivu ambapo unaeza kufurahia chakula vizuri na amani. Napenda pia sehemu zinazotoa vyakula vya aina tofauti kwa sababu ni fursa ya kujaribu ladha mpya na kupata uzoefu mzuri. Kwa mfano marudio ya mikahawa, midogo yenye vyakula vya kienyeji au vya kimataifa huwa ni favourite yangu. Hasa pale ambapo, unaeza kukaa na marafiki au familia na kufurahia muda pamoja.

Napenda aine ya filamu zinazo nifurahisha au kunivutia kihisia. Kwa mfano, napenda filamu za vichekesho kwa sababu zinanifanya ni cheke au kupumzika, na pia napenda filamu za kusisimua au za mapenzi kwa sababu zinanifanya ni hisi, hisia za kipekee.

Napenda kusafiri nikitumia GPS kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda. Inanisaidia kupata njia sahihi haraka, kuepuka kupotea na kujua hali ya barabara kwa wakati halisi. Hata hivyo, najua pia kutumia ramani ya kawaida hasa pale ambapo mtandao haupatikani lakini kwa kawaida GPS unirahisishia safari.